Je umewahi kujiuliza ni jinsi gani kila mmoja wetu anaweza kusaidia kulinda mazingira kwa kupunguza plastiki haya kwangu mimi kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo la kila siku. Si kazi ya mara kwa mara tu. Nimejifunza kuwa kila hatu wa ndogo linafanya tofauti kubwa kwanza hupenda kutia begi za kitamba baadala ya zile za plastiki ya nilizokuwa ni kizichukua dukani. Kila ninapokuwa sokoni au kununua vitu kidogo na pakia begi yangu kwenye mkoba. Hiyo si kupunguza plastiki, bali pia unifunza kuwa na utaratibu na mazoea mazuri ya kutumia tena. Pili, napendelea kununuwa kadhaa, zilizofungwa kwa karatasi au chupa, zinazoweza kutumika tena. Hii inamanisha kabla sijachukua bidhaa, huangalia kifurushi chake. Je, kina plastiki nyingi, ikiwa ndiyo huangalia mkubadala bora zaidi. Je, hii ufanya kununua kuwa kwa makini, si kwa urahisi tu. Zaidi, napunguza kutumia vinywaji vya plastiki vya kutupwa. Badala yake, na chupa yangu ya maji ya kudumu ambayo naijaza kila siku. Hiyo nifanya nikaepuke vinywaji vya plastiki ambavyo imejaa kemikali na vina hatari kwa mazingira. Kwa kifupi, kupunguza plastiki kwangu ni desturi dogo lakini zenye nguvu begi za kitamba, chupa za kudumu na kufikiri kabla kutumia kifurushi cha plastiki njia ya kuonyesha heshima kwa dunia tunayoishi. Na wewe, unafanya nini kila siku kupunguza plastiki na kulinda ziara letu?

Je umewahi kujiuliza ni kwa nini jinsi unavyo shughulikia muda kazini inaweza kubadilisha matokeo ya kazi yako. Kwangu mimi, kushugulikia muda kazini si sanaa ndogo ya kupanga akili. Si tu sasa kazi. Kila asubuhi, huanza kwa kuangalia majukumu muhimu ya kazi ya siku. Panga kazi zenyewe kipa umbele kikubwa, mapema asubuhi. Ati akili yangu bado ni safi na akili iliyochoka bado haijingia. Hii hufanya kazi nzito iwe rahisi kushughulikia nayo. Kazi ndogo au zinazoweza kusubiri. Panga sehemu za mchana au jioni. Hii hufanya kila kipengele cha kazi kiwe na muda wake bila kusababisha haraka au msongo wa mawazo pia. Panga mapumziko madogo kati ya kazi ili akili na mwili vipate pumziko. Sababu kazi bila mapumziko hubeba uchovu na kupunguza ubunifu. Mara nyingine napendelea kutumia orodha ndogo ya kazi. Kuepuka kuzungushia muda kwenye mambo ya sio muhimu. Kila kitu kinapangwa kwa mpangilio mwisho wa siku. Pata furaha kuona kile kipengele kime kamilika kwa utulivu. Kwa hivyo, shughulikia. Muda kwangu si rahisi sio kuharakisha kazi bali ni kupanga akili na kwenye kila dakika ihesabiwe.

Je, umawahi kujiuliza ni programu zipi zinachukua muda wako zaidi kila siku. Kwangu mimi kuna programu chache ambazo ni sehemu ya kila siku yangu na kila moja inachangia kwa namna yake. Kwa kazi, napenda kutumia Microsoft Office, Word, kwa maandiko, Excel kwa kupanga data, PowerPoint kwa mawasilisho. Programu hizi hufanya kazi kuwa rahisi na yenye mpangilio. Ikirahisisha kila hatua ya kazi yangu. Pia Google Workspace ni muhimu sana. Tumia Gmail, Google Docs, Google Drive hunisaidia kushirikiana na wengine kwa urahisi. Hata wakiwa mbali na mimi. Hili linafanya kila mradi kufanikishwa kwa haraka bila kuchelewa uburudani ina mawasiliano napenda kutumia WhatsApp na Telegram zinaeza kuunganisha familia, marafiki na wenzangu wa kazi mara moja. Hili hufanya mawasiliano kwa rahisi na haraka. Pia hupenda kutumia programu za kuboresha akili na kufuata ratiba kama Notion au Trello, ambazo hufanya kila kipengele cha kazi na majukumu yangu kiwe na muundo na urahisi wa kufuatilia. Kwa hivyo, programu ninazozitumia mara nyingi, si burudani tu, bali ni zana za kufanikisha kazi, kupanga muda, kuwasiliana na wewe.